Tu kusema ya ukweli, wakati ninapo subiri kwa line, mostly naeza sema ni kwa shopping malls, inakuanga so hectic. Siezi sema ati napenda kusimama kwa line, sababu sa zingine inachosha, ama wakati wenye tunapigakura, huwa na feel inaniboo sana. Ama sometimes sa zenye nangojea uko hospitali kwa foleni, kulipa, ama pia wakati wa kupiga kura, huwa inaboo sana. Siyezi sema napenda kuu hiyo experience ya kupanga line.

Mimi kusema kweli napenda kutumia muda wangu na familia wakati tunaenda out halafu tunaenda kukaa nje ama tunaenda dinner tunaenda pamoja tunaenda kujienjoy na kujivinjari ili tuongelelee mambo muhimu yanayotuhusu, so that is the time yenye naweza sema napenda kukaa na wao, but mostly I'm not with them because of work.

Zana kama vile simu natumia pia kompyuta, hizo nduo zana za digit ya mbazo mimi napenda kutumia sana But mostly naezasema phone, juu phone yangu ndo kila kitu, kama ni customer anagiza kitu, lazima ni kuena phone yangu alafu minafanya job vizuri sana So naezasema simu na kompyuta ni kicam home, sasa kompyuta pia naitumia tumia but naezasema phone ni everything.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ambayo kabla sijasema mimi ni msee nilikuwa napenda linguistics sana so lugha ningependa kujifunza ni kifaransa kwa sababu kifaransa ukiwa unakijua. Alafu uko country fulani ina doo sana. Ju you can use it like unakuwa translator kwa watu fulani fulani kwa tourists. So kifaransa na kidogo kidogo pia spanish.

Kazi za dharura naeza sema ni kazi za kukurupukia. So, mostly kulingana na masomo ambayo mimi nimepata, tumefunzwa jinsi ya kugo ahead na hizo kazi za dharura. So, si ati ni kitu huwa inanisumbua. Niko na experience, halafu pia masomo yenye nimefanya, nimefunzwa kufanya hizo vitu. Ni kama tu emergency, so, nimefunzwa hizo vitu.

Mimi kusemu ukweli nchi ningependa kutembelea sana inaitwa ujerumani I love Germany, Germany iko biye sana. Mimi, iyo nchi naitamani juu ya historia yake ndefu Mostly mimi mtu mwana historia kwa sababu ya world war. Kitu fulani ambayo inanikumbusha iyo inchi ni world war So, ningependa kueleza kuwa kitu ningependa kuona huko ni hiyo pahali kulikuwa na hiyo Berlin Wall. Nielezewe hizo mambo za world war venye zilianza na mimi nikifikiria hiyo safari hufeel ni experience moje itakuwa tamu sana.

Kitu mimi kinaweza nifanya nitulie ni wakati wenye niko na uchovu. So, mimi labda mazoezi yenye nafanya sana sana ni yoga but meditation kwa umbali pia. Kitu naeza kumbuka ninapojifunza njia hii ya kupumzika ni kumeditate na kufikiria venye siku imekua. Na mimi kusema ukweli ninge penda kushiriki muda wowote tu ambao naeza chukua like fifteen minutes kitu kama iyo. Mimi after nimepumzika huwa na filipo wa sana. So na kuanga nime refresh body na nasikia vifit.

Mimi kusema ukweli after nimedozi na nimeamuka hivi. Kitu ya kwanza inakwa ni kupiga prayer. Kuchukuru saaja kwa sababu ya kuniamisha Then after that, mimi na take breakfast yangu ambayo inakuanga some eggs, chai na mkate hivi Then, vitu ambayo mimi hukumbuka nikiamuka sana ni maombi sana sana na pia kutandika bedi yangu So, kabla ya kuondoka uwa na plan huwa nakuanga na plan ya iyo siku narudia tena kuangalia Then mimi ujiisi poa every morning juu niko na bike ni kama tu zoezi nafanya asubui So nikifika kwa kampuni niko refresh.

Kusema tu ile ukweli mimi huwa najihisi poa kuhusu tathmini yangu ya kazi So siwezi komblei ama kusema ati ikuanga mbaya sana But ni ile tu experience poa enye nimepata hapo naweza kujisaidia na kujikimu kimaisha So tathmini yangu ya kazi nawezasema iko poa iko biye kabisa siwezi complain. Ni kupray to god na kumuambia heze kunisababishia mambo ya ndabie.

Kusema ukweli, mchezo ambao naupenda wa Olimpiki, ni mia mbili meters hurdles. Mimi napenda huo mchezo kwa sababu nilikuwa nakimbia kitambo mia mbili meters hurdles. Na pia, nikikumbuka, Olimpiki yenye na furaia ni hile ya Seoul uko South Korea. It was one of the best. Na pia ingine ilikuwa uko Greek Athens, ilikuwa tamu sana. So napenda sana mia mbili meters hurdles. Na mchezaji wa Olimpiki ambaye mimi nampenda, anaitwa Kei Sean Richards. Nampenda kabisa akiwa na Usain Bolt. Na wakati wa michezo ya Olimpiki mimi huwa na tune on to the TV, napenda sana kuwatch Olimpikis.

Timu ya majuu ambayo mi naipenda sana ni arsenali. Ni mimi nilianza kupenda ile timu kwanzia mwaka wa elfu moja na mia tisa na tisini na nane. Na timu yangu gemu yenye naezashangaza ilikuwa kati ya Manchester United. Ile msimu ilikuwa ya unbeaten. Na mchezaji ambaye mimi napenda kwa timu yetu kwa sahii anaitwa noni madueke but kitambo kulikuwa na mchezi kama Thierry Henry Ambaye alikuwa mashuhuri na mkali sana. Timu yangu inaposhinda mimi hu feel poa na hisia zangu zinakuwa poa. Na inafeel refreshed So experience inakuanga poa.